Chumba changu cha kulala ni sehemu tulivu lenye mpangilio mzuri. Kina kitanda kikubwa kilichwat katikati, kikiwa na mashuka ya meupe safi na mtio mwilini laini. Pembeni mwa kitanda kuna kabati ndogo la kueka taa ya usiku, na vitabu kadhaa. Ukuta mmoja umechorwa rangi ya bluu hafifu, ambayo huleta hali ya utulivu. Huku dirisha kubwa ili kihurusu mwanga wa asili kuingia mchana, mapazia ni mapesi na ya rangi ya kirimu. Sakafu imenifunikiwa na zulia, laini linalonifanya chumba kihisi joto na kustarehesha.

Ninapenda harufu safi ni zasili ambazo hunifanya nijisikia mtulivu na mwenye furaha. Moja wapo ya harufu ninayo penda sana ni ile ya mvua ikinyesha juu ya udogo. Kuna kitu chaki peke sana kuhusu harufu hiyo huletea hisia ya amani na muanzo mapia. Pia napenda harufu ya mauwa kama lavenda au waridi kwa sababu hua nyepesi na kunifanya nipumzike akili. Vile vile harufu ya kahawa moto asubuhi hunifanya nijisikie nikiwa tayari kwanza siku. Kuna joto fulani ya furaja inayo kuja na harufu hiyo. Kwa ujumla napendelea harufu ambazo nisa asili, safi na zenye kuleta hali ya utulivu.

Naanda ripoti za kazi kwa mpangilio ulio wazi na unoeleweka kirahisi. Kwanza naanza na kichwa cha ripoti kinachoonyesha mada, tarehe na jina la mahusika. Baada ya hapo, mimi huandika utangulizi mfupi unaoeleza lengo la ripoti na sababu ya kuiandaa. Kisha naweka sehemu kuu ya ripoti ambao naeleza kazi zilizofanywa, muda uliotumika, changamoto zilizotokeza na mafanikio yaliopatikana. Huwa natumia aya fupi fupi au pointi ili taarifa ziwe rahisi kusoma na kufuatilia. Mwisho naandika hitimisho pamoja na mapendekezo kama hayapo. Pia nahakikisha ripoti haina makosa ya kusarufi na imepangiwa vizuri kabla ya kuiwasilisha.

Napenda hali ya hewa ya baridi kiasi yenye upepo mwanana na jua la wastani. Aina hii ya hali ya hewa hunifanya nijiskie mtulivu na mwenye nguvu bila kuhisi joto kali au baridi kupita kiasi. Ni hali nzuri kwa sababu hufanya kazi au kutembea nje bila kuchoka haraka. Pia napenda wakati wa mvua nyepesi. Hasa kama niko ndani nikisoma au kupumzika. Sauti ya mvua huniletea utulivu na hali ya amani. Kwa ujumla napendelea hali ya hewa isio kali sana ya kati enye hewa safi.

Mara mingi mchana, napenda kula chakula chakushibisha lakini kisichokuwa na kizito sana. Kwa mfano, wali na maharagwe au wali na kuku ni miongoni mwa vyakula ninavyoweza kula mara kwa mara. Hivi hunipanguvu ya kuendeleza na shughli za kila siku bila kujihisi mchovu sana. Wakati mwingine, napenda kula ugali na mboga kama sukumawiki au mchicha. Hasa kama nataka chakula chakawaida na chumbani, pia ikiwa nini nina haraka na weza chagua chapati na dengu au hata sandwich rahisi pamoja na juisi au maji.

Baada ya siku ndefu, napenda kwanza kutulia na kuvuta pumzi kwa kina ili kuondoa msongo wa mawazo. Wakati mwingine, huoga maji ya uvugugu ambayo hunisadia kupunguza uchovu na kunifanya nijisikie mwepesi. Kisha naweza kukaa kimya kwa muda, labda nikisikiliza muziki wa taratibu au kusoma kitu cha utulivu. Pia napenda kuzungumuza kidogo na familia au marafiki kwa sababu mazungumzo mazuri huniletea furaha na kupunguza mawazo ya kazi. Ikiwa ni muda na weza kutazama kipindi kifupi au kifilamu ya kupumzisha akili. Kwa jumla napendelea shughuli tulizi zinazo nisaidia kurejisha nguvu na utulu.

Ndiyo, napenda kuchora na kupaka rangi kidogo. Hasa kama njia ya kujieleza na kupumzika. Kuchora hunipa nafasi ya koanyesha mawazo na hisia zangu kwa njia ya ubunifu. Wakati mwingine napenda kuchora mandhari, kama milima, mti au machoyo ya jua kwa sababu vinaleta utulivu. Kupaka rangi pia hunifurahisha. Hata, ninapotumia rangi angavu na mchanganyiko tofauti. Ni shughuli inayo niweza kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru kiakili.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni rahisi na haraka kupata taarifa za hivi punde. Kwa kutumia simu au kompyuta, naweza kufikia vianzo mbali mbali vya habari kwa wakati mmoja na kulinganisha taarifa. Pia habari mtandaoni huwa na video, picha na maoni ya watu ambao husaidia kueleza vizuri zaidi. Hata hivyo, kusoma gazeti na lakaratasi pia kuna mvuto wake. Kuna utulivu fulani unaokuja unapokaa chini na magazeti mkononi bila usumbufu wa matangazo au sirifa za simu. Kwa ujumla napendelea mtandaoni kwa urahisi wake lakini bado na heshimu uzuri wa gazeti la kawaida.

Kwa wanyama, napenda wanyama wakirafiki na wakufurahisha. Hasa wanyama wanaoweza kuwa marafiki wa nyumbani. Kwa mfano mbwa na paka ni wanyama ninaofurahisha sana kwa sababu ni wapenzi wananifurahisha. Na hutwaa ushirikiano na kipekee na binadamu. Mbwa huleta ulinzi na furaha, huku paka, wakitulia na kupendeza unapokuwa nyumbani.

Ninapo shugulikia wateja kwanza na jaribu kuwa mpole na mkaribi shaji. Ni muhimu kusikiliza kwa makini mahitaji na matatizo yao ili kuelewa hali yao vizuri. Kwa mfano, nikipokea simu, barua pepe au mazungumuzo ya ana kwa ana, ninahakikisha kuwa wateja anahisi kusikilizwa na kuheshimiwa. Baada ya kusikiliza ninaeleza suluhisho kwa wazi na luga rahisi isiyo changanya. Ikiwa tatizo nigumu nafufanua hata zinazo fuata na muda unohitaji kwa kila hatua.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu. Mara nyingi napenda kuzingatia mawazo ambalo linaloweza kushughulikia tatizo halisi kwa watu au kuleta bidhaa huduma ya kipekee. Kwanza, ninafikiria aina ya biashara kama biashara ndogo ya mtandaoni kuuza bidhaa za mikono au huduma zinazohusiana na teknolojia na jinsi kuifanya iwe na faida na endelevu. Pia napanga jinsi ya kupata wateja na kushiriki marafiki au kifamilia katika wazo hilo nazingatia pia rasilimali za zinazohitajika kama muda, fedha na ujuzi Ingawa bado sijaanza rasmi na kufikiria biashara inanifanya nijisikie tayari na kujiletea shauku ya kujifunza na kujaribu njia mpya za kufanikisha wazo langu.

Napenda kula ugali zaidi kuliko wali. Kwasababu ugali ni rahisi kuliwa na unaweza kuunganishwa na mboga mbalimbali au nyama. Ni chakula cha asili na kinanifanya nijisikia kushiba bila kuwa nzito sana. Kwa kawaida, napenda kuunganisha ugali na mboga kwa samaki, ama sikumawiki, mchicha au mboga za majani. Jambo linaloongeza ladha na lishe. Hata hivyo, mara chache napenda kula wali, hasa wakati chakula kinachokosa ugali au ni chakula cha haraka. Wali ni laini na unaweza kuunganishwa na maharagwe, samaki au supu, lakini kwa ujumla, ugali ndiyo ninayopendelea kwa mchana au chakula kikubwa.

Ninapo sherekea siku yangu ya kuzaliwa, mara nyingi huwanza kwa kuwa na hisia na ya furaha na shukrani kwa familia na marafiki. Asubuhi napenda kupokea salamu za heri kutoka kwa wapendwa wangu na wakati mingine huko na huwa na keki ndogo au chai pamoja na familia karibu. Hii hunanifanya ni jisikie malumu na kuadhiminiwa. Bada ya hapo, mara nyingi tunapanga sherehe mdogo nyumbani au kumbi la familia ambapo kuna chakula kizuri, muziki na mchezo midogo. Napenda pia kushiriki na marafiki kuzungumza kucheka na kuunda kumbukumbu nzuri. Mwisho wa siku napumzika nikiwa na furaha kwa kuwa nimekua na siku ya kipeke ilioja upendo na shangwe kutoka kwa wapendwa wangu.

Mara nyingi natazamia video mtandaoni kwenye juka zinazojulikana na rahisi kutumia. Kwa mfano, napenda kutumia YouTube kwa sababu kuna aina mbalimbali za video, mazungumzo ya elimu, burudani, muziki na filamu fupi. Pia kuna uwezo wa kuangalia mapendekezo kulingana na kile kinachopenda, jambo linalonifurahisha kupata video mpya. Wakati mwingine, pia natumia mtando kwa ya jamii kama Facebook au Instagram kutazama video fupifupi za burudani, mafunzo au habari za kila siku. Kila jukwaa linafaida zake, lakini kwa ujumla napendelea zile ambazo zinatoa video zenye ubora nzuri na zinaweza kuangaliwa kwa urahisi popote nilipo.

Napendelea hali ya baridi kuliko joto. Hasa baridi lenye mvuto kidogo inayofanya upepo mwanana. Baridi hiyo hunifanya nijisikie mtulivu na haina usumbufu mkubwa kama joto kali ambapo naweza haraka kujisikia mchovu au kavu. Pia katika hali ya baridi, ni rahisi kuvaa nguo za tabia za kistarehe mwili bila kujisikia jasho. Hata hivyo, napenda baridi isiyo kali sana, yaani ile ambayo siyo ya kupeleka baridi kali ya mwili au baridi.

Kuhusu wasilisho, najihisi kuchanganyikiwa mara chache mawazoni. Hasa, wakati wa kuzungumza mbele ya watu wengi. Hata hivyo, mara nyingi huwa na furaha na ari baada ya kuanza. Hasa nikijua nimejiandaa vizuri, wasilisho hunitia nguvu kuwasilisha mawazo, kwa uwazi na kushiriki hadharani. Jambo linaloniongeza ujasiri na kuimarisha ujuzi wa uwasiliano. Pia najihisi kuridhika bada ya kukamilisha wasilisho. Kwani ni fursa ya kuonyesha kazi yangu, kushirikiana maarifa na kupata maoni yanayosaidia kuboresha ujuzi wangu zaidi. Kwa ujumla, ingawa kuna kizunguzungu, kidogo mawazoni, wasilisho huniletea furaha na kudhirika kisaikolojia.

Kumbukumbu zangu nzuri za shule ni zinazinihusisha na marafiki, michezo na mafanikio madogo ya kila siku. Nakumbuka hasa siku tulipokuwa tukishirikia mashindano ya michezo ya shule ambapo tulicheka kushindana kwa furaha. Tulishirikiana kama timu. Hali ya mshikamano huo ulibakia moyoni mwangu na ilinifanya nejisikia furaha na mshikamano wa ukwili. Pia nakumbuka siku za ziara za shule na mashamba ya mafunzo. Ambapo tulijifunza mambo umapia ya vitendo na kufurahia mazingira ya asili. Mara nyingine na kumbuka darasa la kwanza tulipo anza kujifunza madama mungumu. Lakini tukasaidiana, tukahamisiana na mwisho tukafaulu. Kumbukumbu hizo zimenifanya nipende shule na marafiki wa wakati huo.

Mara nyingi nafua nguo angalau mara moja au mbili kwa wiki. Kulingana na idadi ya nguo nilizo nazo au shughuli za siku za kawaida. Kwa kawaida, nguo za kila siku kama shati na surali hupakiwa mara moja au mbili. Huku nguo, maalumu kama nguo za sherehe au michezo huoshwa mara chache zaidi. Pia nafanya mpangilio wa kuosha kulingana na rangi na aina ya kitamba ili nguo zibaki safi na zisiharibike. Kwa jumla, mimi hujaribu kuhakikisha nguo ziko safi kila wakati ili niwe tayari kuvaa bila wasiwasi.

Kumbu kumbu ya utotoni ambayo ina nifurahisha zaidi ni ile ya michezo ya nje na marafiki wa jirani. Na kumbuka tulipo cheza tukicheza, riadhi, kuruka kamba au kushirikiana michezo ya kikuhuthi, majumbani na shambani. Tulicheka sana, tukashindana na marafiki na mara nyingi tukafika mbali zaidi ya, kile kilicho tarajiwa. Hali hiyo ya furaha na uhuru haijawahi kuondoka moyoni mwangu. Pia nakumbuka wakati walikizo za shule, ambapo familia yetu ilitengeneza shughuli za pamoja na kuenda mbugani au kwenye maziwa. Tulijifunza mambo mapya, tukijivinjari na kupata kumbukumbu za dhamana sana. Kumbukumbu hizi za utoto hunifanya ni juaje jinsi maisha ya livyo kuwa yenyefuraha na miangaliano mazuri. Na mara zote huniletea tabasamu ni kifikiria nyuma.

Ninapo shugulikia muda wa mwisho, mara nyingi huanza kwa kupanga kazi au majukumu muhimu kwanza ili kuhakikisha hakuna kinachosalia. Kwa mfano, nikisha jua tarehe ya mwisho ya kazi au ripoti huunda mpangilio wakila hatua hadi ninapo kamilisha. Hii hunisaidia kupunguza msango wa mawazo na kuepuka kufanya haraka haraka mwishoni wa muda. Pia huwanajaribu kutoa muda waziada kwa kazi ngumu au zisizo tarajiwa. Kwa ni mara nyingi vitu huchukua muda zaidi ya kile kilichokadiriwa. Kwa ujumla, nina shugulikia muda wa mwisho kwa kupanga vizuri, kushirikiana ikiwa ni lazima na kuhakikisha kazi zinazo kamilika kwa ubora bila kuwa na msongo wa mawazo wa musho wa gafla.

Kazini, ninashughulikia muda kwa uangalifu ili kuhakikisha kila kazi imekamilika kwa wakati na ubora. Kwanza, huanza kwa kupanga kazi za siku kulingana na umuhimu wa dharura yake. Kazi muhimu zaidi huwa kipa kipa kwanza. Hii hunisadia kuepuka kukosa muda au kushughulikia mambo ya haraka bila mpangilio. Pia huweka mapumziko madogo ili kupumzika akili na kudumisha ufanisi. Mara nyingine, kazi kama ni kubwa au yenye changamoto huigawa katika sehemu ndogo ndogo ili iwe rahizi kukamilisha bila kuchoka. Kwa ujumla, ninashangilia na kushughulikia muda kazini kwa mpangilio, nidhamu na kuzingatia kila kazi kupata matokeo bora.

Nyama ninae penda zaidi ni kuku, kwa sababu ni rahisi kupika, enye latha nzuri na haina uzito mkubwa. Kama bathi ya wanyama zingine, napenda kula kuku kwa njia tofauti, kukaangwa, kuoka au kuchemshwa, kutegemea muda na latha ninayotaka siku hiyo. Pia marachache napenda samaki, hasa samaki wa maji safi. Samaki ni laini, lenye protini nzuri na husedia kula chakula chenye afya. Kwa ujumla, napenda nyama ambayo ni safi, nyepesi na rahisi kuliwa pamoja na mboga au wali au gali.

Napenda kula nje ya nyumbani kunye sehemu tulivu na zinye mazingira safi, ambapo naweza kupumzika na kufurahia chakula kizuri. Kwa mfano, migahawa ya kisisa zinye meza safi, tanzuri na hewa safi hunivutia sana. Hali hiyo hunifanya nejisikia raha na kushiriki chakula kwa furaha bila haraka. Pia mara nyingine napenda kuwa kula nje kunye bustani, mabualo ya pikniki au sehemu zapwani ikiwa inapatikana. Hapo kunona na marafiki au familia hukua tukifurahia mandhari ya asili kuna leta furaha zaidi kuliko hula tundani ya nyumba. Kwa ujumla, napendelea maeneo yenye tulivu usafi na mazingira safi ya kufurahia chakula.

Mmoja katiya wachezazi wanao julikana sana ni Lebron James. Lebron James ni mchezaji wa marekani anayejulikana kwa ujuzi wake wakipekee, nguvu na uwezo wakuongoza timu. Amecheza katika ligi ya NBA kwa zaidi ya mwongo mbili na amefanikisha kushinda medali na taji kathaa, ikiwa ni moja ya MVP mara nyingi. Pamoja na uwezo wake wakipekee wakushambulia na kuzahia, Lebron pia anajulikana kwa uongozi wa ndani na nje ya uwanja. Mchezaji huyu amevutia mashabiki wengi duniani kwa mbinu zake za kucheza akili ya mchezo na kujitolea kwake katika jamii.

Nimewahi kusafiri kwenye baadhi ya maeneo kwenye mandhari nzuri ambayo ya linipatia kumbu kumbu nzuri moyoni mwangu. Moja wapo ya maeneo haya ni pwani za Mombasa. Ambapo mchanga mweupe maji ya safi ya blue na upepo mwanana hufanya nafasi ya kupumzika na kustareheke mwili kwa akili. Hali hiyo ya asili inanifanya safari kuwa ya furaha na ya kupumzika kweli. Pia nilifurahia kusafiri hadi mlima Kenya ambapo mandhari ya mlima miti mizuri na hewa safi kulinipa hali ya utulivu na furaha ya kipeke. Kila eneo nililo safiri lina sifa zake za kipekee. Lakini yale yenye mazoea ya asili ya mandhari ya kuvutia mara nyingi huniacha kumbukumbu ya furaha na amani.

Ndio, nimewahi kulima katika nyakati mbalimbali, hasa kwa sehemu ya shughuli za shambani au mafunzo utoto. Mara nyingi hujumuisha kupanda mboga kama mahindi, viazi na mchicha, pamoja na kupanda maua au mimea midogo midogo. Shughuli ya kulima hunifundisha uvumilivu, kazi kwa bidii na jinsi ya kushirikiana na asili.

Wakati wa mgogoro na mtu, kwanza napenda kukatiza na kupumzika kidogo, ili kutochukua hatua ya gafla au kwa hasira. Hii hunisidia kudhibiti hisia na kufikiria hatua bora ya kutatua tatizo. Baada ya hapo, mimi hujaribu kuelewa mawazo yangu kwa utulivu na kwa wazi. Nikitumia maneno yasiyo na ya kuumiza na kushambulia. Pia huwa nasikiza upande wapili kwa makini ili kuelewa hoja zao na sababu ya mgogoro. Kwa pamoja, tunajaribu kupata suluhisho la amani, maridhiano au hata zakati ambazo zinafa kwa pande zote. Kwa ujumla, nina shugulikia migogoro kwa utulivu, mawasiliano ya wazi, na nia ya kutafuta suluhisho badala ya kuongeza, siinto fahamu.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video hasa ile yenye changamoto za akili au inayohusisha hadithi nzuri. Mchezo ya aina hii hunisaidia kupumzika kufurahia wakati na wakati mwingine pia kujifunza mbinu mpya za kufikiria na kushirikiana na wengine. Pia napenda michezo ya video ya kushindana kidogo na marafiki mtandaoni kwani hunifurahisha kwa ushindani wa kirafiki na kushirikiana kama timu. Hata hivyo, napendelea kucheza kwa muda wa wastani ili nisishindwe au kupoteza muda mwingi. Lakini kila mara na njia nzuri ya burudani na kupumzika.

Kazini ninashughulikia udhaifu wangu kwa kwanza kutambua maeneo inayohitaji kuboresha. Kwa mfano, kama ninaokua, ni changamoto kwangu kuzungumza hadharani, au kutumia programu fulani na komputa napanga muda wa kujifunza na kufanya mazoezi ili kuongeza ujuzi wangu. Pia huomba msaada au ushauri kutoka kwa wenzangu wenye uzoeefu zaidi ili kujifunza mbinu bora za kazi. Pia hujaribu kuzingatia udhaifu wangu wakati wakupanga majukumu ili kuhakikisha sifanyi makosa makubwa na nifanye kazi kwa ufanisi. Kwa ujumla, kushughulikia udhaifu unanihusisha kujiamini, kujifunza na kutumia raslimali zinapopatikana ili kuboresha utendaji wa kazi.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu. Unaojengwa na kwa heshima, mawasiliano na upendo. Mara nyingi hawajua kwa ushauri na mafunzo yao. Hasa kuhusu maadili, maisha ya kila siku na maamuzi muhimu. Najisikia raha kuzungumza nao na kujifunza kutokuwa na uzoefu wao. Pia hujaribu kuwa karibu nao katika shereheza kifamilia, likizo au shughuli ndogondogo nyumbani. Hii inanisaidia kudumisha uhusiano wakaribu na kuonyesha shukrani kwa yote wanaoyafanya. Kwa jumla, uhusiano huu unaheshima, upendo na kuaminiana na unanifanya nijisikie kuwa sehumu ya familia ya najamii.

Ndio, napenda kutumia mitandao ya kijamii lakini cha kiasi cha wastani. Kwa kawaida, hutumia kuwasiliana na familia na marafiki, kufatilia habari na pia kujifunza mambo mapya au burudani. Mitandao ya Facebook, Instagram na WhatsApp hunisaidia kubaki karibu na wapendwa wangu na kupata taarifa kwa haraka. Hata hivyo, ninaweka muda wa kujituma mitandoni hii isiwe shughuli muhimu ya kila siku. Pia napendelea kutumia mitandao kwa njia ya kujenga uhusiano ya kujifunza, badala ya kutumia kwa muda mrefu bila faida ya yote.

Ndio, nimewahi kusafiri kwa ndege mara kadhaa na kila siku ilikuwa ya kipekee. Safari kwa ndege hunipa nafasi ya kufikia haraka mwenye maeneo mbali mbali ambayo ingekua changamoto kufika kwa njia za kawaida. Pia kutoka kwenye dirisha la ndege ni furaha kuona mandhari ya upepo, milima, mjini na bahari kutoka juu. Pia safari ya ndege hufanya nijisikie shughuli za kazi au likizo, haraka na kwa urahisi. Ingawa mara nyingine kuna msongomano au kuchelewa furaha ya kufika kwenye eneo jipya ya kuona mandhari mazuri na ajabu na makubwa zaidi. Kwa jumla safari ya za ndege hunifanya nijisikie furaha na shauku ya kuona sehemu mpya.

Mara mingi, napiga picha mara chache tu kwa sababu sipinde kuchukua picha kila wakati. Bali napenda kufanya hivyo pale ninapo kuwa na kumbukumbu malumu au tukio la kipeke. Kwa mfano, napenda kupiga picha wakati wa sherehe za familia, safari au tukio la marafiki ili kuhifathi kumbukumbu nzuri. Pia mara nyingine napiga picha na mandhari asili, maua au mijini ili kushiriki uzuri wa mazingira au kujifunza mbinu za kupiga picha. Kwa jumla napenda kupiga picha kwa mkumu kusudi na kwa kunifanya kwa kuanjia inayo nifanya nikumbuke matukio muhimu na furafa.

Napenda kuandika kwa kompyuta zaidi kuliko kwa mkono, hasa kwa kazi za shule au kazi za kazini. Kuandika kwa kompyuta ni haraka, rahisi kurekebisha makosa na kunifanya maandiko yangu yaonekane safi na yaliyopangwa vizuri. Pia kompyuta inarahisisha kuhifadhi makala ya kushiriki maandiko ya wengine. Hata hivyo, mara nyingine napenda kuandika kwa mkono, kwa kumbukumbu binafsi ya mazoezi, ubunifu kama kuchora au kuandika dayari.

Siku za kawaida, napendelea kutumia njia za usafiri ambazo ni rahisi, haraka na zinazofaa kwa ratiba yangu. Mara nyingi natumia gari za binafsi au bajaji ikiwa ni safari fupi ndani ya kijiji kwani ni rahisi na ninaweza kuthibiti muda wangu. Kwa safari za mbali zaidi, napendelea kutumia basi au matatu, hasaa pale garama ni ya chini na njia zinapatikana vizuri. Pia mara chache napenda kutembea kwa miguu ikiwa ni eneo la karibu kwa sababu hunisaidia kupumzika na kupata hewa safi.

Soma la sayansi ambalo nalipenda zaidi ni bayolojia. Hasa sehemu zinazohusiana na uhusiano wa viumbe na mazingira yao. Nilifurahia kujifunza jinsi mimea na wanyama wanavyoshirikiana, mzunguko wa maji na chakula pamoja na mwili binadamu unavyofanya kazi. Somo hili lilinipa shoku ya kuuzliza maswali na kugundua mambo mapya kuhusu dunia. Pia napendelea sehemu za kimea zinazo husu na majibu ya kimikali na jinsi vitu binavyo badilika. Ingawa mara nyingine ni changamato nilifurahia kufanya majaribio au kuona na matokeo ya na macho yangu, jambo lililonifanya nijaze kwa viutendo. Kwa jumla, masomo haya ya sayansi yalinifanya nipende kugundua na kujielewa zaidi ya dunia.